Unafanya nini wakati wa mapumziko ya mchana? Aha, wakati wa mapumziko ya mchana, mimi hupenda sana kusoma vitabu, kutazama runinga, kusikiza runinga ama kutazama. Mimi hupenda sana kupiga gumzo na marafiki, tukiambiana hali ya dunia, hali ya maisha, mimi mara nyingine. Mimi huenda kukaa na guka kuniambia jinsi ambavyo wakati wao maisha ulikuwa, tukiangalia ama tukiangazia na maisha ya saa hii jinsi ambavyo maisha iko. Mimi hupenda sana kukaa kwa muda sana kwa simu yangu ya mkono, nikijua ama kuangalia baadhi ya misimu ama baadhi ya maneno ambavyo vinanichanganya ama vinanipea tatizo katika masomo yangu ya kila siku.

Muziki ambayo naweza kushiriki ni aina ya bongo. Hiyo inamaana kuwa napenda muziki wa bongo. Na msanii au mwimbaji ambaye mimi napenda zaidi ni Otile Brown. Na mimi husikiza bongo wakati wowote. Hasa, nikiwa nina janga fulani, hunituliza, nikisikiza sana. Na muziki wangu mimi naweza kuisikiliza wakati wote kwa maana muziki hauna muda au masaa. Unaweza iweka wakati wote na usikie kana kwamba umesaidika. Na imekutuliza roho.

Je, unapenda kuimba, kuimba, ndiyo, napenda kuimba, ingawa, ingawaji sina sauti tamu yenye mvuto, sina sauti nyororo, ila iyo yangu guna, ndiyo napenda kuimba nacho, napenda kufurahisha watu walio karibu na mimi, nafurahisha wazazi, naweza ata kuimba kwa manufaa yangu mwenyewe kujifuraisha tu, kupitisha wakati na kukosa kuboeka tu napenda kuimba. Wimbo unanjia ya kufanya mtu anakuwa na furaha isiyo aminika.

Jee, umewahi safiri kwa ndege? No la hapana sijawahi kuwa na huo uwezo, au huo nafasi, au fursa wa kusafiri kwa ndege. Ila, nina imani kuwa siku moja, pia na mimi nitapata uwezo na nafasi ya kusafiri kwa ndege.

Kumbukumbu gani mzuri una kutoka utotoni? Kumbukumbu nzuri ninayo kutoka utotoni ni kuwa muda mingi. Kwa wakati wingi tulikuwa na babangu na babangu alinifunza kuvua samaki. Hivi leo naweza sema bila hatia yeyote kuwa naweza vua samaki kwa utaratibu, kwa ustaajabu, na kwa ujuzi mwingi shukran sana kwa babangu iyo ni kumbukumba ambayo kamwe sitaisahau.

Rangi yangu ya kupendezwa ni nyekundu, kwa kuwa linaonekana kwa mbali, alafu ni rangi ya wapendanao. Kama tarehe kumi na nni mwezi wapili, rangi nyekundu itatamba nchini kote, ni rangi ya wapendanao, ni rangu huwezi ficha, ni rangi tu yenye inavutia.

Shule inakumbu kumbu nyingi sana. Lakini hasa ile ambapo unachomewa sahani wakati unaporudia chakula. Na kufungiwa bwenini asubuhi wakati ya masomo za asubuhi. Kukosa kuamka, mwalimu ana kupata, unapewa viboko zako tu unatulia nazo hapo.

Aliyenifundisha jambo muhimu kwa maisha ni mwalimu wangu wa Kiswahili ambaye alinifundisha nafasi ya mwanamke katika jamii na pia umuhimu wa kutunza nidhamu na pia jinsi ya kujisimamia kama msichana ama kama mwanamke katika jamii.

Je, unahifadhi kitu cha thamani. Ndiyo ninahifadhi vitu za maana kuanzia Mungu, Mungu ni kitu cha maana sana katika maisha ya mwanadamu. Kwa hivyo, mimi kama masi nahifadhi Mungu, familia yangu, wale ambao ni nao wapenda. Wenye wamekuwa nami katika dhiki na faraja wote na maisha yangu izo zote ni viyu za thamani kwangu.

Ndiyo nimewai fikiria kuanzisha biashara yangu ila kidogo nina changamoto ya fedha lakini nina imani, mungu ataingilia kati, nitapata fedha wa kuanzisha biashara yangu na nisimame kama mimi na biashara yangu.